Kwa upande wangu, napendelea kitanda kilicho imara lakini chenye faraja. Sio kigumu sana hadi unahisi kama umelala sakafuni. Wala sio laini sana kinachokumeza. Nimegundua usingizi mzuri huanza pale mwili unapopata msaada sahihi. Unajilaza, unavuta pumzi halafu unahisi siku mzima imeachiliwa polepole kama kueka mzigo chini baada ya siku ndefu.

Ili kuongeza uzalishaji wangu napanga kazi kwa mpangilio na kuweka kipao mbele kwanza hufanya kazi ngumu au inayohitaji umakini wakati akili iko fresh kisha napumzika kidogo kabla ya kuendelea nahisi mara nyingine napenda kutumia njia ndogo ndogo za kurahisisha kazi kama kupanga meza au kwa kuandaa vifaa mapema hii inanisaidia kubaki makini na kufanya kila kipande cha kazi kiwe na matokeo bora.

Kifaa cha teknolojia ambacho ningepata taabu kuishi bila ni simu ya mkononi sio kwa sababu ya mitandao tu bali kwa mawasiliano na urahisi wake. Na kumbuka kuna siku nilisahau simu nyumbani. Nikahisi kama nimeacha kitu muhimu sana. Inanisaidia kupanga siku, kuwasiliana na wapendwa. Na wakati mwingine kuzikiliza muziki, unaotuliza moyo. Ni kama kijiji ndogo linalo niunganisha na dunia ya inje.